Wakati wa baridi kali mimi huwa napenda kukunywa vinywaji moto au kukaa ndani ya nyumba karibu na moto karibu na sehemu ambayo ni joto na mimi huwa napenda kuvaa mavazi mazito ili nijikinge na baridi kali nisije nikapata pneumonia au kifua kikuu kinipate.

Ndiyo mimi ninapenda sana kucheza mchezo wa ubao, hasa sana mchezo wa ludo, na upenda sana kwa sababu huwa inachangamsha akili yangu na kunifanya nafikiria zaidi. Pia napenda mchezo wa saratanji kwa jina lingine mchezo wa chess, na upenda sana sababu inafanya mtu anafikiria na ni mchezo mzuri sana.

Wakati wa mgogoro baina mimi na mtu mwingine mwanzo kabisa mimi huo napenda kutulia kabisa kwa sababu sipendi kupazo sauti yangu juu wala kuongea vibaya kwa sababu nawezaongea kitu ambayo badaye nika kuja nika chukia maongeo yale. Na jaribu kumisikiza mwenzangu kisha namweleza kwa upole na mwambia nini nahisi na nataka jinsi vipi tutatue shida ambayo tunapitia au tutapata vipi suluhisho. Naona ni muhimu sana kufanya hivi kwa sababu si vizuri sote tukipaza sauti Yaani inaweza leta hasira na hasira ni mbaya sana hasira huleta hasara na huwa naonelea ni vizuri kutulia Kwa msikiza mwenzangu, kisha tunajaribu kutatua mgogoro ambao unayendelea.

Kwa kweli, napenda kusaidia jamii yangu wakati wametenga siku ya kupanda miti, wakati wanahitaji usaidizi kama ni kuja kujumuika pamoja kujenga kitu fulani, au kufanya mchango, au kufagia kijiji chetu, au mtu yote ya akihitaji usaidizi wa aina yoyote. Napenda sana kuisaidia jamii yangu kwa mawazo yangu, ubunifu, napenda kuwapea maono yangu na pia napenda kuwaelimisha haswa kwa jambo lolote ambayo nahisi kwamba niko na utafiti wa hali ya juu na ningependa watu wengine pia wajue kuhusu jambo flani.

Kwa utotoni nilikuwa napenda sana kuchunga ngombe na kuchunga mbozi kupanda miti, kuchuna mapera na matunda mingine, pia nilikuwa napenda sana kucheza kwenye mvua na kwenye matope, kukisha nyesha, napenda kucheza na wenzangu, pia nilikuwa napenda kukimbia na kujiburudisha na marafiki zangu. Pamoja na kuendesha baiskeli tukiwa kikundi kubwa na kushindana na wenzangu.

Mimi napenda sana chakula ya aina ya chapati haijalishi nitakula na mchuzi wa aina gani uwe na rojo ya maharagwe wa nazi au mchuzi wa nyama au mchuzi wa kuku haijalishi. Napenda ladha yake sana kwa sababu haswa huku Kenya, napenda zile chapati ambazo nikiila zinachimbuka, yaani na ni nyepesi sana na ni laini imepikwa kwa ustaarabu na kwa njia ya hali ya juu Kwa wiki naeza sema nakula chapati kama mara nne au mara tano inategemea na pia nakipenda sana chakula hiki kwa sababu najua kuipika na nilijua kukula chapati kutoka kwa mama yangu mama yangu nimpishi bora na niliweza kujuwa kutoka kwake nilikula mara ya mwisho hivi majuzi siku mbili iliopita na natamani sana kuikula tena.

Napenda mazingira ambayo yametulia pale kazini. Mazingira enye inaeza kunifanya mimi nifikirie na nifanye kazi yangu kwa ustarabu. Sipendi, penye kuna kelele. Napenda sehemu kumenyamaza kila mtu anajishugulisha na shughuli tofauti tofauti ili kazi iendelee kwenye kampuni au kazi ifanyike kwa ustarabu. Nadhani ni muhimu sana kuwa na mazingira kama haya kwa sababu inawezesha mtu kufanya kila jambo ndio kuleta sehemu ya kazi.

Mwanzo kabisa nawakaribisha wafanyikazi wapya kazini kwa furaha nawafanya wajihisi wako nyumbani nawapatia usaidizi wote ile wanataka nawakaribisha na kinywaji au chakula au vitumbua. Na kisha nawazungusha kwenye mazingira ya kazi nawaonyesha sehemu watakaokaa wakihitaji usaidizi ni nani wanaeza kaenda kumpata nawafunza namna ya kutumia kompyuta nawafunza sehemu akitaka kutengeneza chai namwonyesha penye iko akitaka kuenda msalani namuonyesha mahali iko namkaribisha kwa moyo mkunjufu kumweleza kuwa wakati wowote anaeza kuja kuniuliza jambo lolote bila kuogopa na akiwa na shida yoyote atasaidika.

Rangi ambayo naipenda ni rangi ya samawati kwa sababu ina mfano na bahari na pia anga. Pia hua ina utulivu wa namna yake na hua inavutia ikiwekwa sehemu yoyote. Yani kivaa nguo ya samawati unakaa vizuri na inakaa vizuri sana.

Mimi ninapenda sana kununua nguo. Napenda sana kujirembesha mambo ya wanawake kama ni herini, au ni vazi la harusi, au ni buibui, au ni viatu, mambo ya wanawake, au mapambo ya uso, au manukato. Mimi napenda sana kuyanunua pale dukani, kwenye mitandao, yaani haijalishi bora nimekipenda kitu Nikipata pesa lazima nikitafute.

Ndiyo nimesafiri mara mingi sana kwa ndege, mara yangu ya kuwanza kusafiri kwa ndege ilikuwa humu Kenya, nilikuwa naenda kwenye mji wa Mambasa, nikaenda Diani, nikaenda Malindi, nikaweza kupata fursa ya kuenda nje ya nchi, nikaenda Darisalama, nikaenda Zanzibar, nikaenda nchi ya Austria, nikaenda Saudi Arabia, Nikaenda nchi ya Qatar, nimeenda pia Germany, nimeenda pia Hungary na ninatarajia hivi karibuni, nitaenda United Arab Emirates na pia nimeshai enda nchi ya Iran na nilifurahia sana kupanda kwenye ndege. Yani sikuwa naamini, iwapo siku itafika nitakuwa nimepanda kwenye ndege.

Mimi napenda kinywaji cha chai, napenda kikiwa na maziwa mingi, na isiwe na majani mingi. Maramingi, mimi hupenda kueka viungo kama mdalasini, kama karafu, kwenye chai. Na napenda kuhikunywa nyumbani sana sana au nikienda kwenye mika hawa Nikipigia gumzo na rafkizangu au nduguzangu Nisipokunywa Sihisi vizuri Naona huo ni vizuri nikikunywa Yaani inanifuraisha sana.

Wakati ya mapumziko mchana, mimi huwa napenda kutulia kuliwaza akili yangu, napenda kusoma vitabu vya riwaya za historia au naweka filamu kidogo napenda kuziona za kuchekesha au za utani. Napenda pia kufuatilia kazi yangu yenye nilikuwa nimeiweka pembeni Napenda kuchukua muda huu kurudisha zile simu ambazo sikuweza kupokea wakati wa hapo awali au pia natumia wakati huu kufanya utafiti kwenye mtandao wa kiteknolojia na pia natumia wakati huu yaani kujiangalia mimi kivyangu ni nini nahitaji kutia bidii wapi nataka niifanye vipi na pia ninapanga vitu vya siku za usoni.

Naam ninahifadhi kitu cha thamani kwa sehemu ambayo ni ya siri kama kwa nyumbani na wetia kwenye kabati kisha nafunga na kifuli na natembea na kifunguo. Kitu chochote ambacho mimi nakithamini nakiweka vizuri naingiza kwenye begi ili isipate vumbi ama isiharibike kama ni dhahabu au kitu chochote cha thamani nakieka kwenye sanduku kidogo, kisha nakifunga na kifuli, kisha nakiweka vizuri.

Nikiwa kule Austria, niliona kwenye bichi. Nilikuwa ninaona watu wanatembea uchi. Wanawake na wanaume. Yaani jambo hili lilinistaajabisha sana kwa sababu sina uzoefu wa jambo kama hii, mimi kama mwafrika. Nimezoea watu huku Afrika au Kenya, watu huwa wanajisitiri. Watu hawatembei uchi au wazi Nilishangaa sana kuwa Naona watu wanatembea tu na hakuna mtu anawaangalia Yaani kila mtu ako katika shughuli zake Jambo hili hadi wa leo huwa linaliwaza akili na kunishangaza sana na ninashangaa sana kwa nini watu wanafanya namna hii watu hawafichi uchi kabisa kabisa.

Mwanzo kabisa huo napenda kutilia manani sana muda wangu nikiwa pale kazini na hakikisha kwamba natumia muda ule kufanya kazi na kupanga kazi yangu kwenye kalenda au naorodhesha vitu ambavyo ninafaa kuvipa kipao mbele zaidi kisha wakati wakwenda nyumbani ukifika na wacha kila kitu na enda kujishugulisha na familia yangu mara nyingine pia napenda ikiwa wakati wakwenda nyumbani na shugulika na kujiburudisha kupata usingizi na kukaa familia yangu. Naona hii ni muhimu sana kutofotisha maisha ya kazini na maisha ya pale nyumbani ni vizuri kukuwa na neza sema usawa, Yani ikiwa ni wakati wa kazi, unafanya mambo ya kazi kama ni mambo ya nyumbani, una jishugulisha na mambo ya nyumbani.

Mimi nilipenda somo sana la jiografia, niliweza kupenda somo hili kwa sababu mwalimu alipoanza kutufunza somo hili nilijipata niko na hamu ya kujua namna dunia ilivyo umbwa, namna milima ilivyo kwa nini sehemu zingine ziko na maji mingi, kwa nini bahari iko namna ilivyo. Kwa nini bara la Afrika liko namna ilivyo na sehemu nyingine kuna baridi, zaidi. Sehemu zingine kama uko Arabia joto ni jingi sana. Nilitaka kujua sana na namna ya kujua ni lazima usome somo hili. Na pia nilitaka kuelewa kwa nini wanyama fulani wanapatikana sehemu kama Afrika, kuna wanyama ambao wanapatikana kwa majini peke yake, kuna mimea inayokuza, inayomea vizuri sehemu fulani. Kama huku Kenya kahawa na chai yanamea vizuri Ukienda kule uingereza kuna vitu ambavyo vinakuza vizuri na hiyo inalingana na hali ya mandhari yetu na ndiyo maana nikapenda sana somo hili Kwa sababu ilinifunza mengi sana kuhusu namna dunia ilivyo namna chakula zinavyotengenezwa na mambo mengi sana.

Nimewai kuzawadiwa kompyuta ya mpakato mwaka wa elfu mbili ishirini na na tatu pia. Nimewai kupokea simu ya Samsung S21 mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu na ni zawadi nzuri sana kwa sababu yaanj ili nisaidia sana kwa kazi yangu na kunisaidia kimaisha kufanya kazi yangu ikakua rahisi na ilinipendeza sana.

Mwanzo kabisa ushirikiano katika timu ni muhimu sana kwa sababu inafanya kazi inakuwa rahisi sana. Huwa nahimiza watu wafanya kazi kwa ushirikiano. Mwanzo kila mtu maooni yake yanakubalika. Yani mtu asiwe na uoga ya kusema jambo lolote. Kila mtu ana uhuru wa kusema jambo analofikiria ni la maana. Baada ya hiyo ni naona ni mzuri sana kukiwa na mpangilio pale kazini, yani kujua ni nini tunafa tupee kipaumbele kama timu. Kisha tunachambua ni nini inafaa na nini haifai, tunakubaliana kwa sote. Kisha tukisha kubaliana zile sera ambazo tumezichagua ndio tunazipa kipa umbele.

Ndiyo ni mewahi kwenda kwenye tamasha vya muziki mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu. Nilikuwa msichana mdogo, niliweza kwenda siku moja pale carnival. Nilikuwa, nimeenda kushuhudia mwimbaji moja kutoka nchi ya Jamaica. Alikuwa mekuja Kenya kutumbuiza wa Kenya na nyimbo zake na niliweza kupata fursa ya kuhudhuruia na niliweza kujifurahia sana kwa sababu yani ni siku ya burudani na si jambo la kawaida humu Kenya.

Napenda wachezaji waaaa timu ya Manchester Unitedi. Hii ni timu ambayo mimi kibinafsi naishabikia sana. Tangu ututoni nimeii penda sana. Na mara mingi huwa mimi ni napenda kushabikia hii timu. Hasaa, nahodha wa hii timu ambaye anaitwa Bruno Fernandez. Nampenda pia Harry Maguaya aaaaa. Nampenda pia Ahmad Diyalo aaaaaa. Napenda namna ambao wanacheza na huwa wanaifurahisha namna ambayo wanaji tolea aaaaaa kwa kazi yao yani huwa inanipa motisha sana kwa maisha kwamba ukitia bidii hakuna kitu nyenye haiwezekani ya chochote ile unataka kupata utaweza kupitia kwenye bidii.

Mimi nina penda mji wa Eldoret ni mji mzuri sana. Kuna mambo mengi unaeza fanya ukiwa katika huu mji. Unaenza kuenda kuona mika hawa. Kuna mahali tofauti tofauti za kihistoria. Kuna mito tofauti unaeza enda kuhudhuria. Na pia unaeza enda kuunye shambala ua ambayo inapelekwa nje ya nchi. Na kumbuka nikio mtotoni niliweza kulelewa huku na wazazi wangu na nilikuwa nafurahia sana. Sababu nilikuwa napenda kucheza mchezo sababu maramingi huwa inanyesha na nilikuwa napenda kucheza kwenye mvua na kwenye matope. Kitu ambacho kinafanya mji wangu kuwa maalumu huwa inatoa wanariadha shupavu sana wenye wananoga kwenye mitandao duniani. Yani hii mji kwa lugha nyingine inaitwa City of Champions. Na huwa ninapenda kurudi huku hasa mwezi wa disemba kwa sababu familia yangu nyingi iko kule na huwa tunajumuika kama familia kushukuru mwenyezi Mungu tarehe 26 kila disemba kufurahia pamoja na familia kuwajulia hali kukanao na kujiburudisha.

Mwanzo kabisa huwa tatizo likinipata kazini na kaa chini peke yangu na jiliwaza kisha na tafuta ushawishi kutoka kwa rafiki yangu pale kazini au mkubwa wangu au mtu yeyote ambayo naona atanisaidia kwa kutatua jambo fulani. Nafanya utafiti pia kuweza kujua nini kilichotendeka ndo tatizo likatokea pale kazini. Kisha nikishajua tatizo hilo naanza sasa kutafuta suluhisho natafuta suluhisho na wenzangu kwa ushirikiano kwa sababu si nzuri kufanya kitu peke yako. Kisha nikishapata suluhisho na kaa chini na orodhesha, kisha napitia kazi yangu, alafu na mpelekea mtu anaangalia kama iko sahihi, alafu ndio ninapeana kazi yangu.

Hali ya hewa leo imekua na jua kali, kuliko kuminyesha siku iliopita, lakini leo jua ilikuwa kali, jua ilikuwa nzuri, imeweza kukawusha ardhi kwa sababu kuliko kuminyesha sana na vizuri ya ni kukue na ukadiri. Na penda baridi na napenda pia joreeni na tegemea saa zingine isipite joto na isipite baridi Leo nilikuwa nimevaa mavazi nye pesi kwa sababu kulikuwa na jua sana na pia nilikuwa nimejikinga na kofia ilijua lisini pige sana Si hezi sema kwamba napenda hali ya hewa hii sana na falalisha hali ya hewa ambayo ni yaani ikona utulivu siiju wakali wala sibaridi yaani kadiri naweza sema hivyo. Katika hali hii huo napenda kuenda kuogelea kwa baharini au kwenye sehemu ambayo kuna swimming pool napenda kuenda kuogelea na kupunguza makali ya joto.

Mwanzo kabisa mimi huwa napenda kukula chakula kizuri. Yaani yenye iko na umuhimu katika afya yangu. Sipendi kukula vitu ambavyo vina mafuta mingi. Napenda kukula mboga kwa wingi sana. Napenda kunywa maji kwa wingi sana. Na pia napenda kuwa mtu ambayo ninakaa na nadhifu. Pia napenda kutumia sunscreen ili kujiepusha na joto kali na pia napenda kuangalia mambo ya nywele yangu, naenda kusonga nywele navaa mavazi mazuri navaa manguo safi. Na pia kutuliza akili yangu napenda kufanya mazoezi ili inisaidie kunasuwa misuli na ili kuweza kuhifadhi mwili yangu iwe sambamba.

Ndiyo, mimi ninapenda sana kusoma maoni mitandaoni. Ni haswa mtandao wa X ikona ujumbe fupi fupi na unaeza kujua mambo mengi sana wa katika mtandao. Yani unaeza jua mambo ya kiteknolojia, mambo ya habari, ni nini inaendelea kwa nchi yetu au hata nchi zingine, ni nini ni kizuri, ni nini unaeza jiepusha nayo. Mimi huwa napenda sana kusoma maoni mitandaoni ni vizuri sana kujua ili kusoma yani mandhari yako vipi kabla hujaenda sehemu fulani ni vizuri kujua kama ni mahali unaeza enda na kitu chochote si kisicho kisikufanyikie au yani watu fulani wako vipi.